Mimi kama mwalimu ni muhimu kujua jinsi ya kushugulikia makosa shuleni kwa njia ya ufanisi. Makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na jinsi unavyojishugulikia. Makosa haya yanaweza kuathiri sana maendeleo ya wanafunzi wangu. Hapa ni baadhi ya hatua ninazoweza kufuata kushugulikia makosa shuleni. Hatua ya kwanza kabisa ni kutambua makosa. Kwanza, huwa natambua makosa yaliyofanywa na mwanafunzi. Hii inaweza kuwa makosa ya kitaaluma, kijamii, au pia kitabia. Hua nahakikisha kuwa naelewa muktadha wa makosa hayo kabla ya kuchukua hatua. Pili, hua ni kumueleza makosa. Hua namweleza makosa hayo kwa mwanafunzi ambaye amefanya ama wanafunzi ambao wamefanya makosa kwa njia ya kueleweka. Huwa nahakikisha ya kuwa wanafunzi wanajua ni nini kilichofanyika vibaya na kwa nini ni makosa. Ya tatu ni tathmini ya makosa. Tathmini makosa haya na uamue ni hatua gani za kuchukua hii inaweza kuwa kutoa adabu, kutoa ushauri, au ata kutoa msaada wa wa ziada kwa sababu kunalingana na uelewa wa wanafunzi na pia kiwango cha makosa ambacho amefanya. Hatua ya nne ni kuchukua hatua. Huwa nachukua hatua zinazofaa kushugulikia makosa hayo kwa sababu hii inaweza kuwa kutoa adhabu, kutoa ushauri au kutoa msaada wa ziada. Hatua ya tano ni kufuatilia maendeleo. Huwa nafuatilia maendeleo wa mwanafunzi au wanafunzi baada ya kushugulikia makosa hayo. Huwa nahakikisha kuwa wanafunzi wanajifunza kutokana na makosa yao na kwa ubora zaidi. Hatua inayofuata ni mbinu ya kushugulikia makosa. Mbinu ni kadhaa ambazo kwanza kabisa unapaswa kuonyesha huruma. Kuonyesha huruma kwa wanafunzi wako na uelewe kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza. Pili, kueleza kwa ufasaha, huwa namueleza makosa kwa njia ya kueleweka. Tatu, ni kutumia lugha ya kusaidia. Kutumia lugha ya kusaidia na kujifunza kutokana na makosa yao. Kuwa ya inawasaidia kuepukana na makosa ya siku nyingine. Pia kukaa na mwanafunzi huyo ili kuweza kumwelekeza ni njia nyingine ya kufanya makosa yasijirudie tena. Huwa nakaa na wanafunzi wangu na nawasaidia kujifunza kutokana na makosa yao. Kushugulikia makosa shuleni ni sehemu muhimu ya mchakato wa kujifunza. Kwa kufuata hatua hizi na kutumia mbinu za kushugulikia makosa ninaweza kuwasaidia wanafunzi wangu kujifunza kutokana na makosa yao na kwa ubora zaidi kukumbuka kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na jinsi unavyoshughulikia makosa haya inaweza kuathiri sana maendeleo ya wanafunzi kwa vile haufai kufanya mwanafunzi ajidunishe ama ajidunishe ama ajione duni kwa njia yoyote ile ambayo unaweza kama mwalimu unamueleza, unamwambia kuwa makosa kila mtu hufanya makosa kwa sababu hata Adamu kwenye bibilia alifanya makosa lakini shida ni kutoka hapo ambapo amefanyia makosa kuendelea amejibeba vipi.

Nilikuwa siku moja katika kijiji kidogo kilicho zungukwa na milima na misitu. Aliishi mwanamke mwenye nguvu na ari kubwa alie julikana kama Aisha. Aisha alikuwa na umri wa miaka thelathini na alikuwa akiishi maisha ya kawaida kama mke na mama ya watoto wawili. Lakini aisha alikuwa na tatizo kubwa alikuwa na msongo wa mawazo na uchovu wa mwili. Alikuwa akifanya kazi sana kama mwalimu wa shule na alikuwa akichoka sana mwisho wa siku. Alikuwa akihangaika kulipata hata lepe la usingizi alikuwa akisikia maumivu ya kichwa na mwili ya kila siku. Siku moja, rafiki yake Aisha alimpeleka kwenye darasa la yoga. Aisha alikuwa na wasiwasi mwanzoni lakini aliamua kujaribu. Alifika darasani na kukutana na mwalimu wa yoga, ambaye alimkaribisha kwa tabasamu na kumuambia kuwa yuko tayari kuanza. Darasa la yoga lilianza na Aisha alifuata maelekezo ya mwalimu, alifanya mazoezi ya kupumua na alijisikia mwenye utulivu wa akili na mwili, alifanya mazoezi ya kunyoosha na alijisikia mwenye nguvu na uhai wa mwili. Aisha alirudi nyumbani siku hiyo na aliskia tofauti. Alikuwa na nguvu na ari mpya na alikuwa na tabasamu usoni mwake. Aliendelea kufanya yoga kila siku na alijisikia mabadiliko makubwa katika maisha yake. Aisha alianza kujisikia mwenye utulivu wa akili na alikuwa na uwezo wa kushughulikia matatizo yake kwa njia ya ufanisi zaidi. Alikuwa na nguvu na uhai wa mwili na alikuwa na uwezo wakufanya kazi za ufanisi zaidi ikilinganishwa na hapo awali Aisha alijifunza kuwa yoga ni zaidi ya mazoezi ya mwili yoga pia ni njia ya kuunganisha mwili, akili na roho alijifunza kuwa yoga ni njia ya kupata utulivu na nguvu na alikuwa na uwezo wakujishughu wakushugulikia ama kuzishugulikia changamoto za maisha kwa njia ya ufanisi zaidi hadithi ya Aisha ni mfano wa jinsi yoga inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Yoga inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza nguvu na uhai na kuboresha afya ya mwili na akili. Kwa hivyo, sijawahi kujihusisha na yoga lakini kutokana na kisa hicho cha aisha ambaye nimewahi ambacho nimewahi kukisikia ama ambaye nimewahi kumsikia ametekeleza yoga, ningependa sana kushiriki katika yoga.

Ninapostarehe mimi nafanya mambo ambayo yananipeleka kwenye ulundi, wa furaha na utulivu. Moja ya mambo ambayo yanafanya ni kusikiliza muziki kwa sababu muziki una uwezo wa kubadilisha hali yangu ya akili na kunifanya nisahau shida zangu zote kwa muda. Ninakumbuka siku moja nilikuwa nimechoka sana baada ya siku ndefu ya kazi. Nikafika nyumbani na kuamua kusikiliza muziki, nikicheza nyimbo zangu zote za kupendwa na kujilaza kwenye kochi. Muziki ulianza, kunipumzisha na nilisahau shida zangu zote, nikajisikia mwenye utulivu, nikajisikia mwenye furaha, na pia nilikuwa na uwezo wa kujishughulikia kwenye changamoto za maisha kwa njia ya ufanisi zaidi. Bali na kusikiza muziki, pia huwa nafanya mazoezi ya yoga. Yoga inanipa uwezo wa kuunganisha mwili, akili, na hata roho. Na kunifanya nisahau shida zangu zote. Ninakumbuka siku moja nikijaribu kujifunza pozi mpya ya yoga. Na nilikuwa nikijitahidi sana, lakini baada ya muda nilipata ufanisi na nilijisikia mwenye furaha na utulivu. Pia huwa nafanya matembezi nje kutembea nje kunanipa uwezo wa kuona vizuri kwa uwasili ule wa mazingira na kunifanya nisahau shida zangu zote nakumbuka kuwa siku moja nilikuwa nikitembea kwenye bustani na niliona mauwa mazuri. Nikajisikia mwenye furaha na utulivu na nilikuwa na uwezo wa kushughulikia changamonto ambazo nilikuwa nikipitia kimaisha pia kulala, ni njia nyingine ambayo mimi hupenda sana kwa mfano baada ya kazi na nimefika nyumbani nimechoka. Nalala kwa takriban dakika thelathini niweze ya kujipumzisha kutoka kile ambacho nimekuwa nikipitia na kuwa na siku ndefu kazini. Kwa hivyo, ninapostarehe. Huwa nafanya mambo ambayo yananipeleka kwenye ulundi wa furaha na utulivu. Muziki, yoga, kutembea, kulala ni hayo kwa sasa.